Ndio, nimewahi kununua kitiketi cha tukio. Nikikumbuka vizuri kile kitiketi ya kwanza ambacho nilikinunua. Ni wakati nilienda kutazama mpira, wakati nchi yangu ilikuwa inamenyana na nchi ya moroko kule kasarani, kwenye uwanja wa kasarani. Na pia kuhudhuria michezo pale shuleni, siku yetu ya utamaduni, nikiwa kwenye chuo kikuu, nilisomea chuo ambacho kilikuwa na wanafunzi kutoka. Mataifa mbali mbali kwa hivyo tunge hakikisha kuwa tumetenga siku ambayo tunasherekea utamaduni yetu.

Swali la kupenda paka au mbwa nawapenda wote kwa sababu kila mnyama na faida yake kwenye boma paka mara nyingi hutusaidia kumaliza panya na kuhakikisha kwamba nyumba zetu hazijavamiwa na nyoka mbwa pia husaidia kulinda boma kutokana na wale wezi ambao wanaweza kakuja bomani wakati wowote.

Rangi ambayo naipenda kwenye ukuta wa nyumba iwe tunajenga nyumba au kile chumba cha biyashara au labda niseme tu hoteli ni rangi nyeupe kwa sababu ni rangi ya kupendeza na pia inaonekana.

La sipendi kufanya kazi nyumbani, napenda kufanya kazi ofisini nyumbani, mara nyingi kuna kelele, utapata watoto wakicheza kwenye ploti, wale ambao wanaishi, na hata wale ambao hawajatoka kuenda kazini utapata wakicheza ngoma, ila kwa ofisi kuna utulivu kiasi.

Rangi ambayo naipenda zaidi ni rangi nyeusi kwa sababu inanikumbusha kukuwa mwafrika kupenda watu ambao ni wenzetu na mtu kama mimi na chochote ninachomiliki cha rangi hiyo ni simu. Simu ambayo naibeba kwa sasa, ina rangi yenyewe, hisia inafanya nijisikie kwa nyumbani, kwa sababu ninapoona rangi nyeusi najiona mimi mwenyewe na hata wale ambao ni wenzetu hapa Afrika. Na ni wapi nimeona rangi hii mara nyingi kwetu nyumbani.

Chakula ambacho na kipenda kati ya chakuta. Chakula yenye mafuta ama kisicho na mafuta ni kile kisicho na mafuta. Mafuta mara nyingi huchangia kupatikana na labda ugonjwa mbali mbali. Kwa hivyo ni jambo la busara kuakikisha kuwa hatujakula chakula mafuta.

Kupenda kukimbia, siwezi nikasema spendi au napenda kukimbia. Kukimbia inategemea ni wakati upi. Wakati ambapo tunafanya mazoezi ni lazima tutembee. Na wakati ambapo tumetulia mtu haezi akaji, tokelezea tu na kuanza kukimbia. Kwa hivo, inategemea ni wakati, na wakati ni wakati upi ambapo mtu anataka kukimbia au anafanya.

Swali la iwapo napendelea kusoma au kuandika napenda zote kwa sababu yule ambaye anasoma uwezi tu ukasoma bila kuandika chini ama kuna akili yale ambayo unasoma. Kwa hivyo mara nyingi utapata ni kusoma na kuandika kama kumbu kumbu ili nikitaka kujikumbusha kile ambacho nilisoma inakua rahisi kufanya vile.

Rafiki wangu wa kweli nina marafiki wengi na kwa sababu swali linataka rafiki. Naeza nikasema rafiki wangu wa kwanza ni wale ambao nawaita familia, wale ambao naishi nao na wale wa inje labda nikiongelea wa inje. Siezi nikasema niko na rafiki wa kweli kutoka inje. Marafiki inategemea ni yepi tunaongelea na tunashugulikia. Kwa hivyo marafiki wangu wa kweli ni family member ama wale ambao tunaishi nao na kile ambacho tunafanya pamoja mara nyingi ni kufanya mipango pamoja kile ambacho tunataka kutimiza kama wanadamu ama familia. Na kile kinafanya wawe rafiki wa kweli ni kwa sababu njia zetu ni moja. Kile ambacho tunataka maishani ni moja na pia ni watu waaminifu.

Mwalimu ambaye namkumbuka kutoka shule, kwenye shule za upili, ni mwalimu wangu wa historia, anajulikana kama Fidel, odanga. Huyu mwalimu alinitetea sana ata wakati nilikosa karo alinitetea kubaki shuleni. Na kwenye chuo kikuu ni mwalimu wangu wa siasa, yule ambaye alinifunza siasa, anaitwa maumo leo na pia mercy kaburu.